Zawadi nzuri ambayo ni shawahi pokea na kumbuka ni wakati mbapo nilimaliza kituo cha darasa la nne. Niliweza kupokelea pesa mingi ambapo. Baba yangu alikuwa meni ahidi kwamba atanipa kama zawadi ya elfu mia moja ya Kenya. Ambayo ilikuwa pesa mingi sana nilifurahia na nijambo ambalo sijawai lisahau tangu wa leo. Nizawadi ambayo nilithamini sana kwa sababu ilikuwa pesa mingi kwa wakati huo na nikuwa mtoto mdogo sana. Hiyo nizawadi ya pesa ambayo sijawahi shika kwanza, nizaliwe tangu wa leo nafanya kazi, sijawai zieka zifike zile pesa ambazo baba yangu aliweza kunipa elfu mia moja.